Aina ya filamu ambayo ninapenda sana sana mimi ninapenda zile series napenda series ambayo ni labda ya drama yoyote ambayo ni series kama ni drama ya action drama ambayo inazugumzia labda ya wanapolisi, madaktari filamu kama hizo ndizo ambazo ninapenda sana na ninapenda kuziona.

Mchezo ambao mimi hutazama ni labda tu ni mchezo wa mpira wa miguu.'Football'. Ndiyo tu mchezo ambao mimi hutazama, ninaipenda kwa sababu ni mtu hufurahia kushabikia zile timu hasa ile ligi kuu ya Uingereza. Hata wakati ambapo kuna world cup, euros, yaani ni na ni mpira pia ambao unapendwa na wengi kwa hivyo pia unapata kwamba unakusaidia pia ku kuungana na watu na mchezo wa kushangaza ambao niliutazama, labda ni mchezo wa world cup ndio mchezo ambao niliutazama wa kushangaza. Muda ambao ni wa wapi ambapo napenda kutazama mchezo mara mingi nyumbani tu. Nyumbani mimi hupenda kutazama kama niko nyumbani nimetulia. Wakati ambao mimi hutazama mcheza sana sana ni jioni kuannzia saa kumi na mbili hivi hadi hadi usiku saa sita huko.

Kiongozi mzuri ni anapaswa kuwa kiongozi ambaye pia anawasikiza wale wafuasi wake anaskiza watu wake na anasikiza na kuangalia kile ambacho pia wanahitaji sio kua mtu kama dictator apana. Nahakikisha kwamba anawasikiza wale watu wambao ni wamemchagua na pia nahakikisha kwamba pia hafanyi kazi yote peke yake. Na delegate kazi kwa wale ambao wako chini yake. Sikufanya kazi yote peke yake.

Mwalimu ambaye ninamkumbuka sana ni mwalimu wangu wa historia alikuwa mwalimu ambaye alikuwa mzuri sana na ninakumbuka zile hadithi alizokuwa anatupea wakati ambapo alikuwa anafunza. Na alikuwa mwalimu ambaye pia alikuwa rafiki yangu sana kwa hivyo ni mwalimu ambaye ninamkumbuka sana kutoka shule.

Kwa sasa ujuzi ambao ningependa kujifunza ni ujuzi wa kodi, ndio ujuzi ambao kwa sasa ningependa kujifunza. Ni ujuzi ambao unahitajika pia wakati huu, kwa wakati huu ni wakati ambapo ni ujuzi ambao pia unahitajika katika sekta nyingi. Na nimejaribu kujifunza hapa awali lakini sikuzingatia sana, nikaacha kidogo lakini sasa nataka kujifunza. Jinsi ambayo nitajifunza ni kwa kutumia mtandao wa YouTube. Ndi ndiko ambako nitajifunza. Na wakati wa kuanza ni sasa. Nimeanza kidogo nimeanza na bado naendelea.